Ningependa sana kusema kwamba, mimi ni mtu wa kuwai. Nadhani ni muhimu sana kuheshimu muda wa watu wengine, na kuwai hufanya siku nzima iende vizuri, unaona. Huwa napanga muda wangu mapema, na ninapenda kufika hata dakika chache kabla ya muda. Ndio nisikuwe na muda ambao naona ni kama nakimbia kimbia hapa na pale. Kuchelewa huleta msongomano wa mawazo na kuharibu ratiba. Tena, nikifika muda mchache kabla ya muda uliopangwa. Inanisaidia sana kuangalia ni nini hicho ambacho sijatayarisha ama sijamaliza. Ndio sasa nikuwe at least nimepumzisha akili.

Mimi ningependa kusema, vile ninavyopenda kutumia mda wangu na marafiki zangu, ni kufanya mambo ambayo yanatuunganisha na kutufanya tucheke pamoja. Kuna mambo mengi ninayo penda kufanya na marafiki zangu. Ila nina mambo matatu ambayo nikifanya na jihisi kwamba tumefanya kitu ambacho nicha maana sana. Kula na kujandiliana pamoja ambapo tunapatana mahali tunakula chakula Alafu tunajandiliana moja mbili ni wakati mzuri wa kupunguza msongo wa mawazo na kupiga soga unaona Jambo la pili ni kutazama mechi ama filamu Mara nyingi tunakusanya nyika kama kwa nyumba ya mtu mmoja, alafu tunatazama filami mmoja, kubwa ambayo tunaifuatilia na kuweza kuichambua pamoja. Ilo ndilo kitu la cha maana ambacho tunawezafanya pamoja, kwa sababu inatusaidia sana kukua kiakili na kujieleza.

Mimi huishi katika mtaa ulio katikati ya jiji ambao una mchanganyiko wa maisha ya zamani na ya kisasa. Kwenye kona moja, kuna soko la jadi, lenye kelele na harufu nzuri ya vitunguu, na kwenye kona ingine, kuna jengo mpya la kisasa. Ni mahali penye shughuli nyingi muda wowote, watu wengi hukaa njiani na kuuza vitu vidogo vidogo au kupiga soga. Ingawa wakati mwingine kuna kelele mingi, napenda sana uhai wa eneo hili na jinsi kila mtu alivyopatikana kwa urahisi. Kama vile vitu vya mabasi, benki na maduka ya madawa. Ni rahisi sana kupata huu mtaa ninaoishi.